Na shughulika vipi na kazi za dharura. Mi naeza sema na nashughulika vifaavyo. Kama kazi imetokea na sikuwa nimejipanga vizuri. Nitafanya kwenda kumaliza hiyo kazi kwanza kwa sababu ni ya dharura. Sasa nafaa kushughulikia ikuwe kazi ya kwanza, naam. Sasa nitatafuta mbinu mbili ama tatu venye naeza panga masaa zangu halafu nishughulike na hiyo kazi kazi ya dharura. Lakini kazi ya dharura zijapatana nayo hivi karibuni. Lakini nikipatana nao lazima nitafute njia ya kufanya. Kwa sababu kazi ya dharura inatokea baada ya kitu fulani. Sa inamaanisha itabidi umeacha kitu unafanya ufanye hiyo kazi ya dharura, naam. Sa mini ningesema ni vyenye naeza fanya hivo ni kujiundia masaa fulani halafu sasa kitu nilikuwa nifanye nitafanya baadae ama kesho ama siku ingine naam. Nishughulikie kazi ya dharura kwanza. Naam.

Kama nagawanya taka zangu naam. Mi hugawanya taka zangu. Kama sasa kuna aina mingi ya taka. Sasa kuna taka ya kuna taka ya plastiki. Sasa ya plastiki ni kama mkebe ya chakula umebuy umenunua kwenye supermarket. Sasa mi hugawanya za plastiki. Na taka kama ya uchafu yenye imebaki kwa chakula. Kama unaona. Sijui kama nishai kufunza. Nishai kufunza vyenye wanapikanga ugali. Si nilikuelezeanga vyenye unaweka maji halafu ina inachemka. Unaweka unga. Unakooga inakauka. Sasa ugali ikitokeanga. Kunakuwanga na ile ngozi flani inabakingi. Inabaki hubaki kwa sufuria ya hubaki kwa sufuria sa ngozi ya ugali sasa. Sasa njia poa ya kutoa ni kama sasa hiyo naichukulia kama taka like juu ushamalizia sasa unafanyanga kuweka maji halafu unaiwacha kitu kama masaa kumi ama masaa kumi na moja. Hiyo maji itatoa hiyo ngozi ya ugali. Sasa hiyo taka kama hiyo ni taka kama hiyo ya ugali hiyo mabaki ya ugali si siiweki pamoja na taka zingine za plastiki naam taka kama za ugali nitaweka na taka za taka za matunda. Ngozi ya matunda hiyo hiyo hiyo mabaki ya ugali naweka kando kwa sababu ni mzuri kwa pia kwa afya ya mtu pia kwenye unaishi kuwe safi hufai kukutanisha kwa sababu pia italeta ma, italeta wadudu na nzi ndogo ndogo naam. Sasa mi sikutanishangi naam naweka kando kando ya plastiki kando, ya chuma kando na ya vyakula kando naam.

Napenda nini kuhusu mta wangu? Naweze sema vitu mingi, kwanza leo nimekuja na huku chini, kuna kuna upepo nzuri, kuna ndege, kuna ndege hapa juu, kuna mti, kuna upepo mzuri, barizi, kuna pepotamu, kuna wanyama, naona mbuzi, naona ngombe, naona kondoo, wanakula, kuna mto iko hapa. Miti ni mingi. Mtaa wangu unabamba. Huku nafaa nikulete siku moja. Inabamba. Alafu kumetulia. Kuna watu wengi. Iko tu sawa. Iko polite unaweza sikia kuna ndege, kuna wanyama wa aina mingi sana huku.

Juisi gani ya matunda nayoi penda. Mimi napenda juisi ya matunda ya maembe. Na nanasi. Na ya maembe na nanasi pekee yake na chungwa kidogo lakini sana sana sana. Embe nanasi. Ya hizo mbili. Hizo mbili ndo mimi napenda sana sana. Na ya hurafa. Ya na ya hurafa ya apple. Hizo ndo napenda hizo tatu. Sana sana ya nanasi hee nanasi hukuwa tamu. Alafu kuna venye unaweza jiundia ukiwa nyumbani. Kuna venye pia unaeza jiundia juisi unataka kwa matunda yenye unataka. Kama for example, kama unataka kuunda juisi ya maembe itabidi umeenda kukununua maembe, unakuja unatua ngozi yake ya juu. Alafu unakata kata ikuwe ndogondogo. Alafu unaweka kwa blender E najua unajua blender alafu unaweka kwa blender unaweka unatoa ngozi alafu unakata kata unatoa pia mbegu yake uneka bila mbegu alafu unablend na hiyo blender alafu inatoa sasa juisi unaongeza tu maji kidogo kwanza juisi ya kujiundia nyumbani ni mzuri ni mzito alafu ni natural ni tamu sana ya.

Fridji gani wa TV naofuatilia. Naeza sema kuna kuna rika and moti, sijui ka umeisikia. Kuna rik and moti, kuna mihufuatilia. Nilikuwa nafuatilianga America Got Talent And then, ikafika wakati flani ukafungwa. Sana sana nikiwa mdogo nilikuwa nafuatilia. Hizi soap operas. Tuko natokanga shule, alafu unakuja unapata ndo iyo soap opera ndio inaanza. Sasa utapata hadi hujatoa uniform yako umekaa nayo hadi saa mbili usiku na unaumetoka shule saa kumi na moja. Mamako anakuja ananza kukulelesha, anakuchapa. Ilikuwa ilikuwa maisha mzuri. Wakati huo nilikuwa nafuatilianga novella. Kuna All the Queensmen. Kuna ilikuwa inaitwa aje Dolce Amore. Kuna Blood Sisters. Kuna Forever kuna hio moja. Nimesahau. Lakini kwa sasa sifuatili sana TV show. Sana sana sana sana saizi naangalia. Natazama Documentaries Podcast. Kitu kama hiyo naam.

Rangi gani ninaupenda zaidi na nauona wapi? Rangi yenye mi napenda sana ni rangi ya jivu. Rangi ya jivu na nyeupe na kijani. Hizo tu. Rangi yako unayoipenda zaidi. Rangi ninayoipenda zaidi ni rangi ya jivu, rangi ya nyeupe na rangi ya kijani naam haya. Inakukumbusha nini? Sana sana acha nianze na jivu. Rangi ya jivu inanikumbusha nguo zangu mingi. Nguo zangu nguo zangu mingi ni za jivu halafu rangi ya kijani inanikumbusha rangi ya kijani inanikumbusha room yangu nikiwanga nyumbani naam. Chumba changu kime chumba changu kime kimepakwa rangi rangi rangi ya kijani ndio maana napenda kijani halafu pia mti ni ya kijani. Maua mingi ni ya kijani sa napenda kijani. Juu pia mazingira ni ya kijani. Kitu chochote unachomiliki kwa cha rangi hiyo. Kwanza kwanza jivu niko na nguo mingi ya jivu Grey. Kijani nina kijani sana sana. Napenda kununua unaona unaona vitu za kutumia kama kama kama kalamu. Nitanunua kijani. Kama vitu za kutumia tu nyumbani. Kama kitu ya kuweka vyombo, nitanunua kijani. Kama kikapu, nitanunua kijani. Kama kitu ya kuoshea nguo kijani, karai kijani vitu za kutumia natumia kijani. Lakini vitu navaa natumia nyeupe au jivu. Inakufanyaje uhisi. Inanifanya nahisi poa kwa sababu napata kutumia kitu yenye napenda unaona, ntapata utapata like niko na niko na niko na vitu ya rangi yenye napenda sasa hiyo inanifanya nahisi vizuri. Ni wapi unaona rangi hii mara nyingi zaidi? Rangi zaidi mi huona na mimi Mi huona tu na mimi kwa sababu huku nje watu wako na rangi zao sana sana mi huona na mimi peke yangu ama ama nikipita mahali nione kuna mtu amevaa kitu flani nasema oh ya ya, ako na rangi kama mimi ama nikiwa kazini nione nguo kama hiyo ama kuna pia nyumba zimepakwa rangi za jivu, rangi za kijani napatana nao kila siku.

Mahali gani pa historia ningependa kutembelea. Mi ningependa kutembelea Amerika. Nione venye kuko. Na pia nitembelea Egypt. Nione. Ningetaka sana kujua kuhusu. Pyramids. Halafu ningependa pia kutembelea Philippines. Ufilipino. Huko kuna nyumba kubwa kubwa, kuna kuna mto. Kuna mto. Kuna viumbe ambavyo vinashitua sana. Pia ningependa kutembelea Russia. Nijue. Si Russia, nigependa kutembelea Morocco. Nijue pia historia yao. Ningependa kutembelea mahali mingi sana ambapo kuna historia nijue. Ningependa sana kujua historia ya Amerika, jinsi ambavyo waliunda Amerika. Jinsi ambavyo kulikuwa na watu kumi na moja ambao walikuwa na walikuwa na ongoza Amerika alafu wakaunda Amerika ya Kaskazini, Magharibi na ningetaka sana kujua.

Aje kama napenda kuendesha baiskeli naam. Hapo sasa mi napenda kundesha baiskeli sana kwa sababu kuendesha baiskeli ni moja ya njia ambayo nilikuwa natumia kujibamba nikiwa mdogo. Nikiwa mdogo maze sikuwa na mi sikuwahi kua na FIFA ama sijui console, nilifunzwanga kuendesha baiskeli na jirani yangu. Alafu mi ni ule msee nashika kitu haraka. Sasa nikashikanga haraka. Nikakuja ni kafunza, kwanza nikaambia mamangu na babangu kwamba napenda baiskeli. Kidogo kidogo bana mama akaenda akabuy kina mom wakaenda wakanibuyia bike. Baiskeli sasa nikakuja nikafunza dada zangu mkubwa na mdogo kwa sababu dadangu mkubwa hadi hakua anajua kuendesha baiskeli mimi ndo nilikuja nikamfunza. Nikafunza dadangu mkubwa, nikafunza dadangu mdogo. Pia nikafunza kakangu, wote wakajua. Alafu tukaongezewa baisikeli ingine kwa sababu sa hizi kila mtu alikua anajua. Tulikua tunajibamba, tunaenda kwa marafikisi zetu. Ukitumwa mahali kuenda ununue kitu unazaenda unatumia kwenda kama kutumia unatumia kwenda kununua nayo, naam.

Je, napenda kwenda pwani naam, mi napenda sana, ningependa sana kwenda pwani, lakini kwa sasa sijaenda pwani, ningetaka kwenda pwani. Kuna wakati mmoja tuliendanga Mombasa, lakini ningetaka kurudi pwani, ningetaka sana, hiyo siku nilipelekwa na wazazi wangu. Lakini saizi naomba mungu anibariki na pesa. Niende siku moja pwani na rafiki yangu mmoja ama niende pekee yangu nitaenda na rafiki yangu mmoja. Twende tujibambe. Tu enjoy halafu turudi. Ningetaka sana kwenda pwani. Huko kuna chakula. Kwanza kuna mahamri. Sijui kuna wanaitanga aje. Chakula zao ni mzuri ni tamu. Wanajua kupika wali. Waa, hee, halafu kuna venye wanaongeanga, wanakuanga zile za kakangu, um, wanasemanga aje oya dogo, dogo, dogo, dogo wala nini. Naezataka sana kujifunza venye wanaongeanga. Hee, halafu pia, um, huko kuna aina mingi ya matunda kuna tende kuna mabuyu hizo ndo nilipenda sana. Tende na mabuyu, halafu, huko kuna mazingira mazuri ni mahali mzuri pa kwenda kupumzika naam, nitaenda siku moja nikipata pesa nitaenda huko.

Nawainishaje kazi ya kibinafsi ya mtu. Mi naeza sema. Mi sasa hapa naeza ambia mtu kwamba we mwenyewe ndo unajiamulia venye utataka kukua Like ni we mwenyewe utaamua venye utataka kuwa badaye. Ni we mwenye utamua utataka kuwa aje kesho ama kesho kutwa na pia unafaa unajiamini. Ukisema leo unataka kufanya hivi na hivi We fanya hivo venye umajiambia. Kitu mbaya ni ati watu husongesha. Vitu ilikuwa wafanye sana sana kwanza marafiki zangu kama leo wamesema. Leo anaenda Nairobi Town. Anaenda kununua hii na hii. Kesho ikifika haezi enda kufanya hivo kwa sababu sijui sijui nini ina hiyo hiyo. Naeza ita aje. Kuna huu inaitangwa aje hii. Nitaiita aje. Sijui uvivu, hee nitaita uvivu watu wakona uvivu fulani yenye maisha yao ikikataa kuwa venye wanataka. Wanatafuta mtu wa kulaumu. Lakini mi najua mtu akitaka kitu fulani kuhusu maisha yake. Mtu unaiendea, unaifanya. Ukitaka kitu unaisema. Na unaifanya, na itafanyika hivo. Naam. Usijali sana niko niko. Nimekuja huku nje kuna upepo kidogo. Nathani unasikia. Ya hivo ndo mi naeza sema. Na kila mtu akona kipawa cha kufanya maisha yake ikuwe mzuri. Hakuna sijui kulaumu mtu, hakuna kutegemea mtu. Naam. Kila mtu akona kipawa cha kufanya maisha yake ikuwe mzuri mno.

Ushauri gani ningempa mtu anaye anza kazi. Apa sa inategemea unanza kazi yako ama unanza kazi kuandikwa. Achatuanze na kazi yako sasa. Mimi ningesema kama unanza kazi yako unataka kwanza kazi yako. Wejua kwanza unafau kuwe umipigia sabu ni nini inataka kuhuzi ya watu alafu unajiuliza wenye wanafaa kununuwa hii kitu ni kina nani. Unajiuliza wanunuzi wa hii kitu nauza ni kinanani alafu pia unajuuliza ni asara gani nitaenda nisipouza hivi na hivi alafu pia nifaida gani nitafanya nikiuza hivi na hivi. Unafaa unajuuliza maswali mingi kabla ujafanya ujaanza kazi uwa. Unafu unajuuliza unapigas esabu kama itakurudishia pesa ambazo ulianza nayo. Kama faida ni mingi ama asara ni mingi. Sa unapige sabu. Kama asara ukipiga esabu before wanzi kama asara itakua mingi. Yo unachana nayo kidogo. Unajaribu ingine. Enye ukipige sabu. Uone faida ni mingi kushinda asara baada ya kulipa kila mtu iyo sasa ndo utafanya alafu kuna sasa ii ngine mtu ambaye anaanza kazi ya kuandikwa mtu ambaye anaanza kaza ya kuandikwa mi ningempa mawaidha ya siku ya kwanza kazini. We pigatu kazi yako peke yako. We usiuseni na watu. Usisikize watu venyo wanasema. Ukikuja badu ukimaliza wiki moja. Miezi mbili, miezi tatu, mwaka moja kwa tu ule mtu wasiku ya kwanza. We usibadilike. Usisikize watu. Usifuate njia ambao watu wanafana kazi. Usiwasikize siji kuongelelea watu kazini kuongelea wakubwa wenu kazini usiwasikilize we usiskize mtu fanya kazi yako na uende nyumbani ivo ndo mi naeza sema na utie bidii ukuwe na ile hamu ya kujua vitu mingi ikue na hamu ya kujifunza vitu kazini pia. Wezi joa uneza pata kitu ngine mzuri ukiwa kazini. Ama ukipige kazi poa. Mtu kama maneja wako aneza ona ee ujamana piga kazi mzuri achani mtaftia mali fulani penya aneza jisaidia vizuri unawana saa hapu utakome jisaidia kimaisha kwa sababu ulikuwa na uleo amu wakujifunza na ukajifunza na ukajua saa matunda yake ni kwamba maneja wako aneza kutafutia kitu mzingine mzuri sana ata uneza lipwa marambili kwa nyunu kunalipua bifo unawana.

Nawekaje malengo ya kila mwezi kazini. Mimi sasa hujiambia kazini. Hii mwezi ikiisha nafaa nikuwe nimejifunza kitu fulani. Kwa sababu siwezi jiambia hati hii mwezi ikiisha nafaa nafaa nikuwe nimeambiana waniongeze mshahara ifike mahali fulani hapana. Siwezi jiambia hivyo hiyo fikra ni mbaya sana. Sasa mimi ni yule mtu najiambia ikifika mwezi, mwisho wa mwezi, mwisho wa mwezi fulani, nitakuwa nimejifunza kitu fulani na fulani. Haya, huo mwezi ikiisha niangalia, nimejifunza hii na hii, niko zilez a, yae nimejifunza hii na hii. Haya, sasa niseme, hapa nimeumaliza, najiambia pongezi, najiambia, hadi naweza rudishia mwili shukrani, naenda hapo kaKFC, moja safi, polite tu. Alafu ingine ni hati kama mwezi ingine ya pili ikikuja hiyo najiambia. Hii mwezi nitaka kujifunza hii na hii. Inafaa kusuhu hii na hii na nafaa nikuwe makini kwa hiyo kitu na ni huyu na huyu ndio anafaa kunifunza unona. Sasa nitafocus kwa hao. Wanifunze, inisaidie. Mwezi ikiisha, nitakuwa nimemaliza. Sasa hivyo ndio mimi hufanya. Naam.

Kazi gani unayoithamini sana? Kazi ambayo naithamini sana ni kazi tu ya pesa mzuri. Kama nge, saizi nikeza pata kazi ya elfu, elfu, enye nalipa elfu amsini kunda juu kwa mwezi. Naweza furahia sana sana sana sana. Naweza shukuru mungu sana hiyonda kazi na thamini kwa sasa. Kwa sasa na thamini kazi ambayo inalipa pesa nzuri. Pesa ambayo naeza jitafutia nyumba yangu, nishi peke yangu. Pesa ambayo naeza jikimu maisha yangu. Pesa ambayo naeza ifadhi, nifanya kitu ingine amana. Pesa ambayo naeza lipa juu kuna vitu mingi. Sana neza lipa rent, naweza lipa chakula, naweza nifanya kila kitu. Alafu bado ni ifadhi, ni tumie badai. Ningetaka tu kazi, nadhami ni sana kazi nalipa vizuri. Naam kwa sababu nataka pia maisha angu ikuwe mzuri na nisaidie watu ingine.

NapangaJe wiki yangu ya kazi. Wiki yangu ya kazi mi napanganga kwa ku nafaa kujua nafanya nini nafaa kufanya kesho kazini Nando nijue hivo. Kuna mkubwa sasa mkubwa wangu sasa ambaye ni manager yeye hunielezea vitu nafaa kufanya kesho kutwa naam, alafu sana sana kuna kitabu fulani ambayo, yeye anaandikanga kila kitu anaenda kuprint alafu anazileta ananipea like ananambia hiii ni kazi yako ya hii wiki mzima, mondau utafanya hii na hii jumatano hii jumapili hii jumanne hii, yeah hivo ananielezia kitu nafaa kufanya kila siku itakuwa hivi na hivi alafu kama kuna mabadiliko katikati tuseme monday ameniambia nafanya hii na hii jumatano ameniambia nafaa kufanya hii na hii aya sasa hiyo siku ngine, hiyo siku ya tatu ata kama kuna mabadi iliko kidogo atanambia. Sasa ile kazi ulikua ufanye, itabidi umepumzika kidogo. Kuna kazi ya dharura. Itabidi umefanya hiyo ya dharura alafu utarudi kwa kazi yenye ulikua umejipanga ufanye. Sasa hivo ndo si tunaishi na uko hivo kazini hivo ndo najipanga kazi ya wiki na hivo ndo mi hujipanga alafu ukimaliza hiyo kazi ya dharura ndo sasa unaezarudi ukuje ufanye kazi ilikuwa ufanye iyo ya nilikuwa nimepangiwa. Naaam alafu pia kama alisahau kuniambia kitu nafaa kufanya kesho ataniambia kwa kutumia rununu ya simu, naam.

Naanda ripoti za kazi vipi? Naanda ripoti za kazi kwa njia ambavo kila mtu kwanza anaweza elewa kwa njia ambayo kila mtu aneza elewa, kwa njia ambayo ni rahisi kusoma alafu nafaa pia kuandaa kwa ukweli unaona nafaa niandike. Vitu nafaa kuandika kwa ripoti ni vitu ambavo vinafaa kuwa kwenye kwenye duka. Unaona kwa kazi siezi andika vitu yenye hazi siezi andika ripoti yenye yenye hawajai iona ama vitu yenye hadi ihusiani na hapo. Kwa sababu utakuja utalipia. Unafaa ukiandika kitu haiko hapo utalipia. Kama haiko pia sijui uta izo ni kesi zingine haifai So una faa tu ukuwe maakini sana ripoti yaku ikuwe mzuri, ikuwe ya kupendeza, ikuwe yenye bila makosa yeyote, ikuwe tu mzuri na ikuwe yenye inaeleweka pia, ikuwe ripoti mzuri. Ukifanya ripoti mzuri pia wakubwa wako watafurahia pia usiwapee masaa ngumu ya kusoma ripoti naam na ripoti inafaa iandamane na vitu ambavyo ziko kwa kazi.

Je, wewe ni mtu wa ubunifu? Naam. Mi naweza sema mi ni mtu wa ubunifu sana sana sana. Kwasababu naweza enda mahali alafu unapata watu 'like' wameshindwa kufanya kitu fulani. Sa akili yangu tu itatafta njia tu fulani ya kuwasaidia. Na mara nyingi nikiwasaidia u watafaulu unaona. Alafu akili yangu mi ni yule mtu 'like' nikiona kitu, naona naona venye nitaiunda hadi ikuwe mzuri. Naweza sema mi ni mtu mbunifu sana. Kuna vitu mingi nimeboresha, kwanza iko kazini watu wakiwa na shida tu kidogo wako zile za Kolo. Wananitanga Kolosa, sa watu sana watu wamenizoea kuwa mtu mbunifu ambapo kama wako na shida wataniita, watanitafuta. Naam, saa hivo ndo wamenizoea. Na ni mzuri kwa mtu mbunifu kwasababu utasaidia watu wengi sana. Na pia utajisaidia. Kuna pia njia mingi ambayo nimejisaidia, nimejiboresha kwa ubunifu wangu. Nimejisaidia kutafta njia ambayo naweza tafuta mahali mzuri katika maisha. Kama njia za kupata pesa. Unafaa pia kwa mbunifu, unafaa, unafaa ukuwe kuna hii 'term' wanaitanga 'aggresive'. Unafaa, yaa, unafaa ukuwe na huo hamu. Ukwa hamu, naam. Na utumie ubunifu wako vizuri. Naam.

Uzoefu gani wa kushangaza ushaiipatana nao. Mi sasa acha nikwambe. Nishiipatana nao watu wenye wamezoea kuongea sana. Unajua, oke, kuwangea sana si mbaya. Lakini, kuna sasa wale watu wanoangea. Like, sana alafu watu wanaongea vibaya. Unawona, utapata mtu hajafanya kitu wakona rafiki yake. Hamekuja anangelesha rafiki yake vibaya. Rafiki yake ajafanya kitu. Adia, hajui stori anaongelea ni gani. Unaona, ya amekuja tu. Ya amekuja tu, tunawaitanga, tunawaitanga, utanirusu niwaite kwa kimombo. Tunawaitanga bad energy sasa hawa watu, sijai wajua. Mi wananishangazanga, watu wanogea kwa sauti, na wanogea sana. Alafu wanogea vibaya, sijii kwanini, sijimbo na mtu wangea vibaya. Si mzuri kuangelesha tu vibaya. Lakini mi ujaribu kuwambia, kuwafunza, njia ya, kuishi na watu. Na si mzuri wazoe ivo kwa sababu sa zingine utapata uko mazingira. Unafaa utulie, unafaa unyamaze. Sasa utitabidi umenyamaza na sasa kama ujazoea kunyamaza itakuangumu. Sasa mi hujaribu nikipatana na mtu kama huyo kwa maisha yangu. Najaribu nawafunza kukuwa hivi na hivi. Okikata pia si unajua pia ni maisha yao. Watu ni wakubwa aLafu pia unawafunza tu. Sikama like anajua kitu wanafanya pia unawana. Sasa hiyo ndo uzoefu. Wa kushangaza nishaipatana na hao. Hiyo ndo naeza sema. Hawa watu wenye wanapiga wanaongea vibaya. Mtu mwenye amezoea kuongea vibaya. Mtu wamezoea kujudge watu. Mtu amezoea kufikiria vitu mbaya kuhusu watu mtu anambeza ya tukufanya vitu mbae ambaye alafu ni uzuevu sayo hindi inanichangaza.

Design napenda maua naam minapenda maua kwanza kuna aina mingi ya maua kuna rose. Lakini sasa maua maua oksy maua nilanza kupenda nikiwa mdogo kwa sababu mamangu alikuwa mamangu anapandanga maua nyumbani sasa kuna maua hapo hivyo nje ya nje ya like nyumba, kuna maua mingi, ako na mamangu akona flower garden. Sasa hapo ndo nilianza kupenda maua. Alafu pia nyanyangu alikuwa na maua. Sasa time tunaenda kumtembelea uko hivo tunaitanga Okay kwenye si tunaishi, okay acha nikufunze kitu ingine leo, kwenye uko huku hivi kenya kwenye shosho yako, si shosho kwenye nyanya yako na babu wanaishi tunaitanga ushago hio ni ushago ni jina ya kiswaili. Alafu sasa kuna sheng, tunaitanga moshatha moshatha sasa huko moshatha nyanyangu alikua amepanda maua mingi sasa hapo ndio nilianza pia kila wakati tukimtembelea anatupea maua anatuchunia tunachukua wakati huo tulikua wadogo sana. Sasa huko ndo nilijulia mauwa, na pia mamangu anapanda mauwa sa ilianza kupenda maua nikiwa mdogo naam saizi saizi maua napatana nao wakati ambapo nabuyia rafiki zangu maua siku ya kuwapongeza kama ame graduate na mbuyia maua kitu kama iyo kama nikuwa marafiki rafiki karibu sana nambuyia maua kumpongeza.